Napenda kutumia muda na familia yangu kwa njia rahisi lakini zenye maana. Tunapenda kukaa pamoja tukizungumza, tukicheka au tukila chakula cha pamoja kwa sababu hapo ndipo tunashirikiana zaidi na kuimarisha uhusiano. Mara nyingine tunapenda kutazama filamu, kutembea kidogo au kusherehekea matukio madogo ya kifamilia.